Tukio lililo muhimu katika maisha yangu ni wakati ambapo nilimaliza chuo kikuu, maana kusoma haikuwa rahisi, maana ilikuwa ngumu kupata karo, lakini niliweza kumaliza na nikaweza kupita mtihani na pia kupewa shahada yangu. Hilo ndilo tukio muhimu katika maisha yangu.

Mimi huenda hospitali mara tatu kwa mwaka kwa maana nikona maradhi ya ama ugonjwa wa kisukari. Kwa hivyo mi huenda bada miezi tatu ama nne kupata dawa za kurudisha sukari yangu chini. Kwa hivyo ni maratatu ama nne kwa mwaka.

Katika simu yangu nikona hii tunaita app, sitasema ni gani kwa sasa ambayo mimi hutumia kuandika nenosiri na pia ni app gani hiyo ambayo naekea nenosiri lake ili nisiweze kusahau na hiyo app pia ikona nenosiri lake ambalo siezi sahau kwa hivyo hakuna mtu anaeza pata.

Najilinda dhidi ya vitisho vya mtandao kwa kuchukua tahadhari mbali mbali. Kwanza kabisa siweki taarifa zangu zote mtandaoni. Mambo ninayoona kuwa ya kibinafsi kama taarifa za kifedha au za maisha yangu binafsi nahifadhi kwa siri na siyashiriki ovyo. Pili huwa makini sana na viungo au links ninazotumiwa hasa kupitia barua pepe au mitandao ya kijamii. Sifungui link yoyote bila kuwa na uhakika wa chanzo chake na kama ni salama.

Naam, napenda kula popcorn hasa wakati ambapo nimetulia nyumbani ama wakati ambapo natizama filamu katika sehemu za kutizama filamu. Sijawahi elewa mbona napenda lakini napenda kula popcorn kwa hivyo nitasema napenda.

Wikendi nyingi mimi huwa nyumbani. Naam mimi ni mtu wa kukaa nyumbani sana. Kwa hivyo wikendi mingi mimi hujipata niko kwa nyumba, kuwatch filamu, kusikiza nyimbo ama kusoma. Mara nyingi mimi huwa nyumbani.

Stadi muhimu kwa kazi yangu. Mimi ni data analyst. Kwa hivyo study yote inayohusu data analysis. Hiyo ndio muhimu katika kazi yangu. Kusoma SQL ama programi kama Python. Hizo ni muhimu sana katika kazi yangu. Maana zinatumika kila siku kwenye kazi yangu ya data analyst.

Napenda kupaka rangi, sipendi kuchora, maana sina akili ya kuchora, lakini kupaka rangi hilo nalo napenda na najua kufanya, hasa nyumba mpya ambayo imejengwa na inafaa kupaka kwa rangi, hiyo ndiyo napenda kupaka hiyo rangi.

Naam, kusafiri na ramani ni muhimu na napenda maana huwa sipotei. Kuna mahali ambapo naenda na huwa sijui naenda wapi ama nitafikaje huko. Kwa hivo napenda kutumia ramani na pia ni napo endesha gari napenda kutumia ramani kujua ni wapi ambapo kuna traffic. Naam.

Rangi ninayoipenda kwa ukuta wa chumba changu ni rangi ya samawati. Na kwa maana napenda ya rangi ya samawati hiyo ndiyo rangi ambayo mimi naipenda sana na mimi huona nyumba ikikaa vizuri sana ikiwa na rangi ya samawati kwa hivo nyumba yangu nimeipaka rangi ya samawati na n kama ningeambiwa nipange pake tena ningepaka rangi ya samawati.

Utaratibu wangu wa jioni kama natoka ofisini kwanza nafika nyumbani kisha napika chakula cha jioni, nikisha pika chakula cha jioni, kwanza nasoma kwa saa limoja, nasoma ama nasikiza nyimbo, kisha nakula, baada ya kula naweza tizama filamu, kisha naenda kulala, sina mengi ya kufanya jioni.

Napendelea joto sipendi baridi maana baridi inamaanisha nivae nguo nyingi na nguo ambazo ni nzito na huwa sipendi nguo nzito maana nahisi kwamba mwili wangu ni nzito ila wakati wa joto navaa mavazi ambayo ni rahisi na naweza tembea naweza fanya lolote wakati ambapo sijavaa nguo nzito kwa hivyo napenda joto kuliko baridi.

Wakati wa jua kali napenda kuenda kuogelea na mimi huenda mahali ambapo nitaogelea katika maji ya baridi. Alafu pia napenda kunywa kitu chochote ambacho ni baridi kama ni soda ama maji. Kisha napenda kupunga upepo chini ya mti lakini mara mingi mi hulala lakini napenda hayo.

La hasha, sivai miwani. Ila mi huvaa ile tu ya urembo. Ile miwani nyeusi. Lakini ikija ni miwani kwa sababu nikona shida za macho. Mimi huwa sivai miwani. Lakini nafikiria kununua miwani ya kunisaidia wakati ambapo naendesha gari usiku. Maana usiku, mimi huhisi nachomwa macho na magari yanayokuja mbele yangu.

Michezo ya ubao, natumai chess ni mchezo ya ubao, na napenda sana kucheza chess, kama huo ni mchezo ya ubao naam napenda michezo ya ubao, mimi hucheza chess sana, niko na kibao cha chess nyumbani ambacho mimi hucheza na bibi yangu, na pia na marafiki mimi hucheza nao chess sana, na bado najifunza lakini najua amri zote za chess na mimi hupenda kucheza.

Napenda kutembea mahali ambapo kuna mandhari mazuri, mahali ambapo kuna msitu, maana napenda misitu, napenda mimea. Kwa hivo ikija ni mahali ambapo napenda kutembea wakati ambapo sifanyi jambo lolote ni mahali ambapo kuna miti mingi ama msitu ama mahali ambapo kumenyamaza, mahali ambapo kuna wanyama ama kuna ndege wanaoimba.

Anapenda kuzungumza kuhusu siyasa, lakini mara mingi mimi hunyamaza na kupenda kusikiza wengine, kusikiza maoni ya wengine, ili nisikia ambavyo watu wanafikiri kuhusu siyasa, lakini wakati ambapo anazungumza napenda kusikiza, pia mimi hupeana maoni yangu, kwa hivyo napenda kuzungumza siyasa.

Kati ya wali na ugali, hapa siwezi chagua gani napenda kula maana napenda kula kulingana na nini nahisi kula hiyo siku. Maana naeza kuwa napenda ugali lakini siezi kula ugali na maharagwe. Kwa hivyo nikitaka kula maharagwe nala na wali, nikitaka kula mayai nala na ugali. Kwa hivyo kati ya wali na ugali siwezi chagua gani napenda kuliko ingine.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri. Sifa ambayo naezasema muhimu ni kiongozi anayewaleta watu pamoja. Huwa sipendi kiongozi ambaye anapenda kuwapiganisha wananchi. Kwa hivyo kwangu sifa muhimu ni kiongozi anayewaleta wananchi wote pamoja. Hachagui kabila, hachagui jinsia, hachagui jambo lolote, anawaleta watu wote pamoja.

Kinachonifanya nicheke, jambo lolote tu la kuchekesha. Iwe ni video ya kuchekesha, iwe ni hadithi ya kuchekesha, ama tu jambo lolote ambalo linaweza fanya nicheke. Kwa hivyo, siwezi sema kuna jambo lolote, jambo lolote tu linaweza nifanya nicheke.

Kifaa cha teknolojia ambacho sieziishi bila simu ya mkono naam maana simu ya mkono ndio inanisaidia kuzungumza na wenzangu, kuzungumza na familia yangu ambao wako mbali, kusoma taarifa kwenye mitandao, kusoma mambo ambayo nayasoma. Kwa hivo mimi ikija ni simu, hiyo ndio sieziishi bila.

Chakula cha haraka ni muhimu wakati ambapo huhisi kupika na unahitaji kula lakini mimi napenda chakula cha kujipikia nyumbani, sipendi chakula cha haraka maana napenda kujipikia chakula changu ama kula chakula ambacho mtu amepika nyumbani. Chakula cha haraka mimi hutumia wakati ambapo siwezipika na nahitaji kula. Lakini ikija ni kuchagua chakula cha nyumbani.

Hali ya anga ya leo, leo kumeshinda jua, kulikuwa na jua, hakukuwa na mawingu hata moja, jua ilianza asubuhi, siku mzima kumekuwa na jua, joto halijakuwa kali sana, hata kama kumekuwa na jua. Kwa hivyo leo, imekuwa ni jua, hakujakuwa na upepo mwingi, hewa imekuwa safi, imekuwa ni hiyo siku ambayo kila mtu anaipenda.